Wakati wa mgogoro na watu, mimi huanza kwa kutulia, kwanza na kujizuia kihisia. Naamini hasira au kupa huongeza tatizo badala ya kulitatua. Baada ya hapo, hulisikiliza kwa makini upande wa pili ili kuelewa anachohisi na wanacholalamikia. Bila kukatiza au kuhukumu. Kisha hujaribu kujieleza kwa heshima na uwazi. Nikieleza hisia zangu bila kulaumu. Ikiwezekana, hutafuta suluhisho la kati ambalo pande zote zinaweza kukubaliana. Kama mgogoro ni mkubwa sana nachukua muda kidogo wa kutengana ili kila mtu atulie. Halafu ndio narudi kuzungumza kwa akili timamu. Lengo langu huwa si kushinda mabishano. Bali kudumisha amani na uhusiano mzuri.